Mchezaji moja maini nampenda ni Cristiano Ronaldo anacheza ya klabu ya Air Nassar katika ligi ya Saudi Arabia. Saudi Pro League amekuwa na timu hiyo tangu januwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu na mkataba wake unatalajiwa kwendelea hadi mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba. Ronaldo pia anakuanga nahodha wa timu ya taifa ya uleno.

Nimewahi kusafiri nchini China Ambapo niliona vitu mingi tofauti tena vitu mingi mzuri sana ambapo sikuwa nimewai kuona. Niliweza kuona mabarabara ambayo yanapitia chini na mengine yanapitia juu kama highways mingi sana. Halafu nikaona pia magari ya moshi ambazo zinapitia katikati ya manyumba zingine zinapitia majuu highways. Na zingine zinapitia katikati ya nyumba. Hiyo kitu ilinishangaza sana. Kwa sababu kwa nchi yetu sikuwahi kuona vitu kama hizo. Nilifurahia sana, nilifurahia manyumba za huko. Vile zimejengwa vizuri, vile kuna manyumba mrefu sana zaidi. Na pia watu wao ni wangwana ambao wanapendana sana. Nilipenda hiyo nchi na ninatamani kurudi kutembea tena.

Ndiyo, ninapenda kuangalia nyota. Kila jioni, kabla ya kuenda kulala, ninapenda kutoka inje na kuangaia juu. Kuna nyota, sinapendeza sana zikiwa kwa hanga. Na kila asubuhi nitakapo amka, pia ninapenda kuweziangalia. Napenda nyota sana, sinapendeza sana.

Ninapenda mvua sana kwa sababu mvua ndiyo hufanya mimea zinamea vizuri, mimea zinakuwa na afya na pia sisi wanadamu tunakuwa na afya mzuri. Wakati mvua inanyesha tunapata chakula, mimea zetu zinaweza kukua vizuri, halafu na sisi tunaweza kupata chakula mzuri ambayo imemea inaimegrow vizuri sana. Mvua ni mzuri sana.

Ninapenda filamu za kusisimua, action. Drama zenye ujumbe mzito lumas kidogo na filamu sa uhalisia wa sayansi. Pia napenda vichekesho. Hasa vinavyofanya nicheke bila kufikiria sana. Filamu ni nzuri, napendaga izo filamu sana.

Ninapenda majira ya baridi kidogo kwa sababu hali ya hewa huwa inakuwa na utulivu na napata amani kidogo zaidi. Ama pia majira ya baridi au mvua au mvua kidogo yanapendeza na hunifanya nijisikie poa na mwenye utulivu.

Ninapenda kusafiri na GPS kwa sababu kuna wakati ninaweza kuwa naenda pahali ambapo sipaelewi sipafahamu vizuri ila nikiwa na GPS inaweza kunionyesha njia mzuri ambayo nitaweza kupitia na nitaweza kufika kwa urahisi.

Mandhari nzuri nimewahi kuona ni milima ya kijani kibichi hasaa wakati wa asubuhi au jioni. Na pia mandhari nzuri zaidi niliyowahi kuona ni machweo ya jua mahali tulivu ya nayofanya mtu asahau stress zote.

Kwa kuongeza uzalishaji wangu, ninapanga kazi vizuri, kuweka malengo na kujituma kila siku. Ninajitahidi kuongeza uzalishaji kwa kujipanga na kutumia muda vizuri na kujifunza kila siku. Ndiyo, mimi napenda kuongeza uzalishaji, ndiyo nifanye kitu na wakati.

Ninatumia zana za digit kama google, youtube na apps za kupanga kazi. Hili niweze kuongeza una ufanisi wangu. Nanapenda whatsapp. Na pia sana sana google kila siku kwa kazi. Ndiyo niweze kujifunza.

Mimi ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuweka malengo mapema kugawa kazi kwa kila siku na kufatilia maendeleo kila siku. Na pia huwa naaanza kwa kuorodesha kazi zote za wiki, kisha na zifanya kulingana na vipa umbele.

Sherehe ninayopenda zaidi ni krismasi kwa sababu huleta furaha familia. Na mapumziko na pia napenda zile sherehe zinazo kusanya watu pamoja. Hasa hata krismasi au siku kuu zingine ama za mwisho wa mwaka.

Nguvu zangu kazini ni kujituma, kuwajibika na kufanya kazi kwa nidhamu. Mimi ni mchapakazi ninayo elewana na wenzangu wote. Na napenda kujifunza sana. Na pia nguvu zangu ni kupanga kazi, kazi vizuri, kumaliza kazi kwa wakati, na kuzingatia ubora.

Mimi napenda zaidi jukumu linalo nipa nafasi ya kupanga kazi, kutatua matatizo na kufananisha na kufanikisha malengo yangu. Na pia napenda jukumu linalo nifanya nijifunze ni wasiliane na watu na kuona matokeo ya kazi yangu.

Ninapenda sana mwandishi anayeitwa Chinua Achebe kwa sababu ya hadithi zake zenye ujumbe mzito. Napenda waandishi wanaoandika hadithi zenye mafunzo na uhalisia wa maisha. Huwa napenda kusoma hizo, na zinanifunza vitu mingi sana.

Ndiyo, nimewahi jifunza kupiga gitaa na nikaweza kujua. Ila sikuweza kuwa mwanamziki ama mtu yeyoto kuwa na music. Lakini, nilijifunza na nikajua hadi kwa sasa, ninajua kupiga gitaa vizuri sana.

Ndiyo, tena mara mingi sana. Nimewai kuenda. Tamasha ila sikuweza kufurahia kwa sababu kulikuwa na kelele ya watu wengi sana. Na mimi, wakati mwingine, huwa napendanga kuwa mahali nimetulia. Lakini tamasha hukuwanga mzuri, inatuliza, unafeel kama uko sawa kabisa na unapunguza mawazo.

Ndiyo, ninapenda kusikiliza redio sana. Cha kwanza, ninapenda kusikiza habari. Ndiyo niweze kujua inchi yangu inaendelea vipi. Ndiyo niweze kuwa nasikia habari mbalimbali na tofauti na niweze kujua nini naendelea katika inchi yangu.

Mara mingi, nikiwa kazini, ninapenda kula nje ya nyumbani. Ninaenda mgahawani, ninaagiza chakula nakula. Lakini, ile wakati niko nyumbani, ninajipikia mwenyewe nakula chakura nimejiandalia. Vizuri sana.

Mara mingi sana, nimewahi kuiona bahari. Ndiyo, bahari moja ambaye iko Mombasa, nchini Kenya. Mahari kunaitwa Indian Ocean. Nimewahi kuona hiyo, na niliipenda kwa sababu maji yake yalinivutia, kuna hewa safi, nilipenda sana kukaa hiyo sehemu.

Wakati nipo barabarani, kukiwa na jua, na liwe ni jua kali, huwa natumianga mwavuli, naweza kujikinga, ama naenda pahali kuna kivuli. Hila nikiwa natembea, naeza kuwa napitia kando ya barabara, sehemu ambayo naona iko na kivuli, hapo ninapenda kupitia hapo. Lakini kama nipo kazini, nachapa kazi bila kujali.

Ndiyo, nimewahi kutembelea ziwa au mto. Mara nyingi sana. Kijijini kwetu kulikuwa na ziwa. Hilo ziwa halikuwa kubwa sana. Halafu kulikuwa na mto tena, ambayo tulikuwa tunaogelea tukiwa wadogo. Nilikuwa napenda sana ziwa, napenda mto, na pia kuvuka samaki. Hapo, nilikuwa napenda zaidi.

Ninapenda wali sana kuliko ugali. Ninapenda wali nikila na nyama au na maharagwe. Napenda wali zaidi kuliko ugali. Wali hukuwanga tamu na hukuwanga mzuri sana kwangu. Sijui wengine lakini upande wangu napenda wali sana.

Ndiyo, kazi za nyumbani ninapenda kuzifanya sana kama kufua manguo, kuosha vyombo, kupiga deki, kuosha nyumba, hata na kupanguzapanguza maukuta ya nyumbani. Napendanga sana kazi za nyumba wakati niko likizo ama nikiwa sijaenda kazi.

Ninapenda sana keki ya vanila, ukuanga tamu na inakuanga nzuri sana. Ila siikulangi kila wakati kwa sababu hata kama ni chakula huwa inaleta madhara sababu ya sukari mingi inakuaga nayo. Ila napenda keki ya vanila.

Kumbu kumbu yangu ya kutisha ni wakati nilikuwa mdogo sana, kuliweza kuwa na vita katika nch yetu niliona watu wengi walikufa, wengine walifariki nikiwa na wao, hiyo kitu ilinisisimua, nikashtuka sana, ikanitisha sana, na sitawahi sahau katika maisha yangu kwa sababu watu wengi walikufa, nikiwa nawao, nikiwa nawaona, wengine wakauawa na visu, hiyo ilinitisha zaidi.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama. Mnyama wangu alikuwa mbuzi. Mbuzi ni mzuri, anala majani na hasumbui. Mbuzi anakuanga mtamu pia ukimla nyama. Napenda mbuzi na nimewahi mfuga sana mara mingi. Ndiyo.

Nimewahi kupokea zawadi ya simu ilikuwa mara yangu ya kwanza kuwa na simu kubwa. Hiyo wakati nilifurahia kwa sababu nilianza kumiliki android na sikuwa nimewahi kujinunulia. Lakini nilifurahia sana mpenzi wangu ndiye alinipea kama zawadi.

Wakati nilienda China nchini China niliweza kutesti kula chakula ambacho hakikuni furahisha na hakiku ni sikusikia kikiwa tamu alikuwa mnyama ambaye anaitwa kono kono sikuweza kumfurahia na kumla sababu nilikuwa nakumbuka vile anakaa na vile hua anatembea na nikakosa nguvu ya kuendelea kukula.

Malengo niliyo nayo kwa kazi yangu ni kuboresha ujuzi wangu kila siku, kufanya kazi kwa bidii na uaminifu, kutoa matokeo bora na kukuza taalamu yangu ili kufikia mafanikio makubwa zaidi siku zijazo. Ndiyo, napenda hiyo sana.

Likizo yangu ya ndoto ni kupanda ndege, niende nchini malekani niweze kuwa na wiki mkadhaa au mwezi nikiwa bila kufanya kazi, nikiwa nimetulia, nikienda bichini kuuvuta kahewa ama niende dubai ndiyo lakini itakuwa wakati wa likizo, hiyo wakati sitakuwa kazini.

Ushauri ningependa kumpa mwingine ni kuwa mvumilivu kujifunza kila siku kufanya kazi kwa bidii na kujiaminia na kutokata tamaa hata unapokutana na changamoto yeyote kwa sababu mafanikio huja kwa wale wanayoendelea kujitahidi na kufanya kazi.

Hali ya hewa ninyoipenda, ni ya wastani, sio ya joto kali, wala baridi sana. Hasa wakati kuna upepo, mwanana na jua la kiasi. Kwa sababu, inanifanya nijisikie nikiwa huru sana, na kufanya kazi zangu vizuri sana.

Ndiyo, mimi ninapenda kuvaa vipuli kwa kiasi. Hasa vile vilivyo rahisi na vinavyo endana na mavazi yangu kwa sababu kunipa mwonekano nadhifu. Na wakuvutia bila kupitiliza. Napenda, napenda sana vipuri.

Mimi, wakati wa jua kali, ninapenda sana kukaa sehemu yenye kivuli, kunywa maji mengi, au vinywaji baridi kupumzika. Na wakati mwingine, kuogelea au kuoga. Ili kujipoza na kujisikia vizuri wakati sipo kazini.

Wazo nililo nalo kwa siku ya leo ni kufanya mambo yangu kwa umakini. Kumaliza majukumu muhimu, kujifunza kitu kipya na kutumia siku vizuri. Ili iwe ina manufaa kwangu na kwa wengine ama pia kwa wenye tunafanya nao kazi.

Kwa upande wangu, ninapo shiriki katika jamii yangu kwa kushirikiana na wengine kusaidia pale ninapo weza kushiriki shughuli za kijamii, kutoaa mawazo mazuri na kudumisha maelewano na heshima ili kujijenga jamii bora.

Mara mingi wikendi ninafanya zoezi, naenda gym, kunyorosha mishipa na kukimbia, au na ride baiskeli, ili mwili yangu iweze kuwa sawa. Ndiyo napenda alafu nyuma ya hiyo, ninaenda kupumzika.

Langi yangu ambayo ninayoipenda sana ni langi ya blue nauiona mara nyingi angani au bahalini kwa sababu inanipa isia ya utulivu na kujiskia nikiwa na amani tena zaidi napenda langi ya blue.

Ndiyo, ninaweza kuishi siku mzima bila teknolojia. Ingawa, itakuwa changamoto kidogo. Ningetumia mda huo kupumzika, kuzungumza na watu ana kwa ana, kusoma vitabu zangu, ama kufanya mazoezi. Na kufurahia mazingira, jambo ambalo linaweza kuwa na manufaa kwa afya ya akili.

Wenzangu kwa kuwatia moyo, huwa nawashauri nawapa ushauri kila wakati kwa wale ambalo hawana kazi ama wale ambao hawana matumizi yeyote. Wenye, wamekata tamaa, huwa napenda kuwashauri na kujaribu kuwaonyesha kwamba ukitia bidii na ufanye kazi kila kitu itakuwa rahisi sana.

Ndiyo, mara mingi sana. Nimewahi kulima na nikavuna. Mara mingi zaidi. Kwa sababu, mimi nilizaliwa kijijini. Na kijijini, kazi ya kulima iko kwa wingi. Hata unapoenda shule. Ukitokea shule, inabidi unasaidia wazazi kulima. Nilikuwa napenda kulima. Na kulima ni vizuri sana.

Programu yangu nzuri sana ambazo ninatumia kila siku ni WhatsApp kwa mawasiliano, Google Maps kwa wakati niko natembea ndiyo niweze kupata maeneo bila kupotea na YouTube au muziki app kwa burudani na kujifunza.

Uwezo wangu ningependa kuwa nayo ni, nipate pesa mingi. Ningependa kuwa na pesa mingi, ili niweze kusaidia wana wenye hawajiwezi. Niweze kusaidia wajane na yatima. Mbali na vilema pia niweze kuwasaidia. Nione wakiwa nafuraha kupitia kwangu.

Ndio, kwa umri yangu, nina uwezo wa kupiga kura, kwani ni njia muhimu ya kushiriki katika maamuzi ya jamii, kuwakilisha maoni yangu, na kuchangia maendeleo ya nchi na pia niweze kuchagua yule ambaye ninamtaka aniongoze.

Ndiyo, majirani zangu ninawafahamu vizuri sana. Ingawa wakati nitakuwa nimehama nihamie sehemu ingine inanichukua muda kuweza kuwafahamu ila majirani zangu nawafahamu nawajua tena sana.

Katika olimpiki, mchezo wangu ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni riadha. Hasa, mbio za masafa, malefu, kwa sababu zinaonyesha nguvu, uvumirivu na nidhamu. Na pia, hunivutia kuona wanariadha wakijitahidi kuvunja likodi na kuiwakilisha nchi zao kwa fahali.

Ndiyo kupanda mlima usaidia sana kwa upande wangu ninapenda sana wakati umechoka ukipanda mlima unajiskia hulu ama ukiwa na watu wengi unajisikia kuwa uko sawa lakini hata kama utachoka zaidi lakini utakuwa umesaidia muiri.

Ndiyo, mimi, ninapenda kwenda pwani kwa sababu upepo mwanana mawimbi ya bahari na mandhari mazuri. Hunipa utulivu furaha na nafasi ya kupumzika na kufurahia mazingira. Napenda kwenda pwani jameni.

Asante sana, mafanikio yangu ya binafsi ninayoyathamini kazini ni kumaliza. Kumaliza kazi kwa ubora, kufanikisha miradi kwa wakati, kupata mapongezi kutoka kwa wenzangu au wakuu wa hiyo kampuni ama wa kazini. Na pia na kujifunza ujuzi mpya. Unahunisha maendeleo yangu.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi yenye uwajibikaji na heshima. Ambapo matokeo yake huleta manufaa kwa wengine. Na inahitaji pia umakini, uadilifu na bidii kwa sababu inaonyesha thamani ya mtu kazini na jamii kwa ujumla.

Mara mingi ninapenda kuandika, kuliko kuongea. Kuandika hunifanya nijisikie huru na ama nikiwa naongea na mtu kwa simu au kwa whatsapp. Sipendi kutumia voice ninapenda kuandika, kuandika naharakisha kuliko kuongea.

Inchi ambayo ningependa kutembelea ni Fatikan. Kwa sababu, mimi ni mkathoriki. Nirisikia kwamba hiyo inchi huwa hainanga wanajeshi wala warinzi yoyote. Ndiyo mana ikanivutia na nikawa na ndoto ya kuweza kufika hiyo inchi ili niweze kutembelea huko. Nijue kunaishi kunakaa aje.

Ndiyo, kila mtu anahitaji kurudi ujana wake, ila kwa kuwa maisha huenda ukisonga, siwezi tamani sana kurudi ujana kwa sababu. Hata kama nikirudi ujana, nitapoteza vitu mingi katika maisha yangu. Kuna vile nilifanya naweza fanya, na kuna vile sikufanya, pengine pia sitaweza kufanya. So kwa sasa, ninaenjoy maisha niko nayo kwa sasa.

Ninapata habari kwenye redio au kwa gazeti. Ninapenda kusoma gazeti sana au ninapenda kusikiliza redio wakati wa habari. Huwa inanifanya nijue nini inaenderea katika nchi yangu. Bali ninapenda sana.

Mara nyingi ninatumia Whatsapp kwa mawasiliano na pia ninatumia Twitter kwa kusoma ujumbe mbali mbali na kusoma mahabari. Na tena ninatumia Google Maps wakati ninapoelekea sehemu ambayo siifamu vizuri ndio niweze kuenda salama bila kupotea.

Ninapenda kuandika kwa kutumia mkono, huwa napenda zaidi, hata wakati nilikuwa shuleni, nikua napenda kuandika sana. Hata pia na kompyuta, ninapenda kutumia keyboard sana kwa kuandika, na tena nahalakisha sana.

Mara nyingi sana, wakati nimeenda kanisani, huwa natoa sadaka na mchango, lakini, mara mingi sadaka yangu, huwa natoa kwa wale watu ambaye hawajiwezi, nikitemea barabarani, ama nikienda sehemu ambayo iko na watu wengi, nikipatana na mwenye hajiwezi, ninaweza kumsaidia bali, iyo ni kama kutoa sadaka pia.

Ninajistawisha wakati wa likizo kwa kupanga ratiba ya kupumzika na burudani, kuchagua mahali pa kuenda au pahali nitaenda kupatana na marafiki zangu, kufanya shuguli zenye zitakagua bajeti, ndiyo, na kubadilisha na kudumisha muda wa familia na marafiki. Ili likizo iwe ya furaha na nifurahie pamoja na wenzaangu.

Ninapenda kucheza mchezo wa basketball kwa sababu ni mchezo unawoburudisha na pia unanichengea hafsa yangu ya mwiri na inanipa na fasi ya kushirikiana na wenzangu kama timu, ndiyo.

Utotoni nilikuwa napenda kucheza sana na watoto wenzangu alafu nilikuwa napenda kuimba na kuandika wimbo. Ila hata kama sikubahatika kuwa mwimbaji lakini kuna wimbo mingi kadhaa niliweza kuandika na nikaweza kuenda studio nika recordi wimbo moja peke yake.

Ndiyo, ninapenda historia sana, sana tena sana zaidi. Kwa sababu, historia inanifanya nipate kumbukumbu za wakati wa babu zetu, kitambo, ile maisha walikuwa wanaishi na nchi zetu vile ilikuwa. Ninapenda sana historia.

Ninatazama video mtandaoni YouTube, TikTok, Instagram, pamoja na Facebook. Hapo ndipo huwa napenda kutizama mavideo. Mara mingi sana. Ndiyo.

Ninapofanya kazi ya ushirikiano na wengine, ninasikiliza maoni ya kila mmoja, wakati tumekaa pamoja, tunaongea, sasa ninaenda nikisikiza mmoja mmoja, nashirikiana na wao kwa uwazi, kugawanya majukumu kwa usawa, na kusaidiana, pale ninapoweza. Huku nikiheshimu, wenzangu na kuhakikisha malengo ya timu yanafanikiwa, ndiyo tuweze kuwa sawa.

Ndiyo, upande wangu ninapenda sana kujaribu teknolojia mpya kwa sababu unipafursa, kujifunza mambo mapya, kuongeza ufanisi kazini, ata kwa marafiki zangu na kuendana na mabadiliko ya kisasa. Teknolojia imetuetea mambo mingi sana nafaya tunajifunza na tunaelewa na tunaishi baisha mazuri.

Asante sana, kuhusu masomo yangu au kazi yangu. Nianzie kwa kuhusu masomo, ni kusoma kujifunza na hasa mazoezi ya kila siku, ili kuongeza ujuzi na ma na maarifa yangu. Pia, ninajitahidi kushirikiana na wenzangu, marafiki zangu. Ili, nianze kumaliza majukumu kwa wakati. Na kuhakikisha, kila kazi au somo ninalofanya lina matokeo mazuri, matokeo bora kila wakati. Masomo yangu ilikuwa sawa na niliweza kumaliza vizuri na pia kazi ninaendelea kwa vizuri sana.

Hasubui, nikifika kazini, uwa nakuwanga na nguvu, tena ninapenda kufanya kazi haraka haraka, ila ikifika majila ya mchana, hapo ndiyo naanza kuisha nguvu, lakini kama nikazi ninafanya kazi vizuri, ila asubui, asubui ndiyo uwa napenda kufanya kazi vizuri sana.

Asante sana, ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kuongea na kushirikia na kula pamoja, kutazama video au vipindi kwenye tv, kushirikia na shuguri za nyumba, kuosha nyumba, kupiga deki, kuosha viombo au kuosha manguo. Na wakati mungine, kutembelea marafiki zangu ama manduku zangu kwa sababu unijenga na kuimalisha mausiano.

Kinachonipa motisha kazini ni kuona matokeo mazuri ya kazi zangu, kupata pongezi au kutambuliwa na juhudi zangu. Ninapenda sana hiyo wakati ama wakati ninaambiwa kazi zangu nimezifanya vizuri. Tena na kujifunza ujuzi mpya na kuchangia maendeleo ya timu au ya kampuni.

Kinacho nifanya nitumie kompyuta zaidi, ni kufanya kazi na masomo, kutafuta talifa mtandaoni, kuandika na kualiri nyalaka. Mawasiliano kupitia baluwa pepe au programu za mtandao. Na pia burudani kama kwangaria mafilamu, mavidiu, mavitumingi za kuchekesha au kusikiriza muziki.

Kila asubuhi ninapo amka, ninapenda kunywa maji. Nachukua bilika, ninachemsha maji. Anakuwa hayaja chemuka vizuri, iyo maji huwa inasaidia mwiri. Kwa sasa, kinywaji changu kila asubuhi ninikiamka, ni maji. Ninapenda maji.

Ndiyo maramingi sana maramingi sana ninapenda kuimba na tena wimbo huwa inanituliza wakati nikona stress ninachukua naenda najifungia kwa nyumba naanza kuimba au nafungua redio nasikiriza wimbo wimbo nzuri sana kwa maisha yangu.

Ninafua nguo maramoja kwa wiki kwa sababu nina nguo mingi, nina nguo zenye nitavaa kutoka jumatatu hadi jumamosi, nitazifua hiyo jumamosi au jumapili nikitokea kanisani. Ninafua nguo malamoja kwa wiki.

Naenda mahali pa ibaada kila jumapili. Hiyo ni mara moja kwa wiki. Lakini nikiwa nyumbani huwa nafanya ibaada kila wa kila siku. Nimemaanisha ninaomba kila siku kuomba mungu au kusali.

Ndiyo, ninapenda kucheza ngoma. Bali ngoma hukuanga nzuri sana. Wakati nimeboeka, kuna ubweke, ama nikiwa sehemu kuna pigwa ngoma, huwa napenda kucheza sana. Inatuliza na inakufanya ukuwe, ujiskie laha sana.

Baada ya siku ndefu, ninaingia kwa nyumba. Halafu, naenda kwa bafuni na oga. Nikimaliza kuoga, naingia kitandani, panda kitanda na pumzika. Hivyo ndivyohuwa nafanya wakati siku yangu imekua mrefu.

Utaratibu wangu wa jioni, wakati nimetoka kazini, huwa naenda pole pole hadi nyumbani. Nikifika nyumbani, naingia bafuni kwanza naoga. Nikimaliza kuoga, nachukua kitabu changu, nasoma, ama naingia mtandaoni. Naangalia video.

Ninapenda kupaka langi ila kuchola sijui. Mahari kupaka langi, iwe ni kwa nyumba au sehemu yeyota ambapo wanaitaji kupaka langi. Napenda sana kupaka langi. Inakuanga ni kazi mzuri kwangu.

Ndiyo, kwangu ninapenda sana chakura kitamu. Napendezwa zaidi na chakura chenye latha nzuri, arufu nzuri, na kiicho pikwa kwa mapezi, kama biryani, pilau, au samaki.

Wakati niko mbali na timu yangu siko karibu nayo, huwa tunafanyaga kazi kwa kutumia mtandaoni. Tunaeza tukatumia WhatsApp ama group. Tunaeza tukatumia group ndio tuweze kuwa tunawasiliana wote kwa ujumla. Ili, kazi iendelew vizuri.

Utotoni, niikuwa napenda kucheza, kucheza na watoto wenzangu, ama kucheza nikiwa shuleni, nilikuwa napenda hiyo michezo kila wakati. Halafu pia niikuwa napenda kusoma, kusoma vitabu au kusikiliza radio.

Ndiyo, nimewahi kulima kwa sababu kulima inasaidia sana. Kama sisi tulio toka kijijini, kulima ndiyo kazi yetu. Tunalima na tunapanda. Baada ya kupanda, tunavuna. Tunakula ambacho tulicho lima.

Ninapenda sana msimu wa mvua kwa sababu mvua hufanya mmea ziweze kumea vizuri na pia sisi inatusaidia sana kwa sababu kukiwa na mvua mvua huwa inatusaidia inatusaidia kwa kuondoa magonjwa.

Wakati nipo kazini, nikiwa nimepumzika, ninapenda kurudia kuangalia ama kutafakari hii kazi ambayo nilikuwa nafanya. Au nachukua kitabu naanza kusoma. Mimi hupenda kusoma kitabu sana au naongea na marafiki zangu ana kwa ana.

Napenda filamu za kuzisimua au filamu za mapenzi. Na pia wakati mwingine nikitazama filamu za kusisimua, kuna zile huwa zinanifunza, nachukua mafunzo hapo, na nakaa kidogo huwa nayatafakari na yananisaidia.

Filamu ninayoipenda sana. The Password of Happiness. Naipenda kwa sababu inaujumbe mzito wa kuto kata tamaa huwa inanifanya niweze kuwa hulu na pia niweze kutia bidii kwa kazi zenye nafanya au kwa ile kila kitu ambacho ninakifanya.

Wakati nipo nyumbani, kama sijaenda kazini, napendanga kutumia muda na familia yangu kwa kusaidiana kupika na kupiga story au nasaidia kuosha kama nyumba, kupiga deki au kufua nguo.

Ninahifadhi data yangu kwa kuweza kuwekeza na kununua mingi ndiyo niweze kuitumia au niweze kuangalia mafilamu au vitu zingine ambavyo zinaweza zikanisaidia kimaisha.

Ningependa kujifunza zaidi. Kitu kipi ambacho ningependa kujifunza, ni kuhusu watu wa tamaduni tofauti. Hasa jinsi wanavyofikiri na kutatua changamoto zao. Pia ningependa kujifunza teknolojia mpya na ubunifu.

Sera ya kampuni ambayo ninayoiona muhimu ni sera ya uadilifu na uwazi. Sera hii husaidia kuhakikisha kuwa kampuni inafanya kazi kwa haki, inawajibika na inajenga imani kwa wafanya kazi.

Kile ambacho ninafanya kwa kulinda mazingira ni kusistiza na kupunguza taka na kutumia tena pare inapowezekana. Na toa elimu kuhusu uhifadhi warasilimali kama maji na nishati na kupanda miti pale ambapo panahitajika.

Kuhusu majira yangu ninayo yapenda, yale yanayoleta baridi. Laini, hewa safi na ardi, kunukia baada ya mvua. Majira haya hunipa hisia na utulivu na mawazo mingi. Na mwanzo pia, na mwanzo pia, na pia ni muhimu kwa kilimo na mazingia.

Ninapendelea sana chakula chenye ladha ya pilipili wakati ninapika. Kama sina watoto ninapenda sana kuweka pilipili kwa sababu pilipili huwa inanifanya niweze kuwa na apetite ya kukula. Ninapenda pilipili sana na chakula inakuwa na ladha mzuri.

Wakati wa likizo langu ninajistawishi. Pamoja na nduku zangu malafiki hadi na wazazi wangu kwa kuwa tunapiga story. Tunapiga story na pia tunashelehekea pamoja na kuwa tunaongea mambo mingi sana muhimu.

Ndio, ninatumia teknolojia ya sauti wakati inpohitajika. Teknolojia imekuja kama kioo cha jamii, inatusaidia sana. Na pia dunia ye, inafanya dunia yetu, iendelee, ikuwe na maendeleo. Teknolojia ni nzuri sana, na napenda ya sauti sana.

Ningependa kujifunza kialabu au kichaina. Hizo luga mbiri huwa zinanifutia sana. Na pia ni inchi ambazo ninapenda kuwa na tembelea sana wakati wa likizo. Sasa inanibidi niwe naanza kujifunza kidogo kidogo.

Ninapenda mziki ambayo inaenda pole pole kama slow. Huwa inanifanya nijihisi kama niko sawa ubongo wangu unatulia. Hiyo wimbo huwa naisikiza mara mingi sana na inanifanya nitulie vizuri.

Shelehe yangu ya kupendezwa ni wakati nakumbuka ile siku nilipozaliwa. Nikisherekea siku yangu ya kuzaliwa ndipo huwa inanipendeza sana. Sababu ninaalika malafiki zangu na wazazi inakua pia fulaha kwa wazazi. Na tunasherekea na tunajibamba.

Kazini ninashambulia mabadiliko kwa mtazamo chanya na kubadilika haraka, kusikiliza na kushirikiana na wengine ili kuelewa mabadiliko vizuri sana. Na pia kulingana na hali mpya, kuona mabadiliko kama fursa ya kukua, si tishio.

Asante, katika mpira wa kilubi wakimarekani, kuna timu kadhaa maarufu kulingana na aina ya mashindano. Ikiwa ni pamoja na timu ya taifa na klabu za ligi ya kitaalum ndani ya marekani. United States Men's National Rugby Union Team inayojulikana kama Eagles. Ndiyo timu kuu inayowakilisha marekani kwenye mashindano.

Ninapo hitaji kustarehe, ninafanya mambo rahisi yanayo leta utulivu, kusikiza muziki au sauti za asili, kusoma au kuangalia filamu yenye ujumbe mzuri na kupunguza mawazo mengi. Pia na mtu au kusaidia mtu kwa ushauri.

Kwa venye nalinda mflaga yangu kwenye mtandao kwa kanuni za msingi za usalama sikusanyi wala kuhifadhi taarifa binafsi za watu kwa matumizi yangu binafsi na zingatia mawasiliano na kuepuka kushiriki taarifa nyeti.

Ndio, majirani zangu ninawafahamu vizuri sana. Ijapokuwa ile wakati ninahama, nitoke kwenye naishi, niende sehemu zingine. Ndio huwa inanichukua muda, ndio niweze kujitambulisha kwao na tuweze kujuana. Ndio ile siku tutakapo kutana, tuweze kusalimiana.

Mazoezi yangu ya kila siku ni ile asubuhi ni kiamuka, ninaweza kutembea kilomita tatu au hadi tano. Lafu ni narudi kwa nyumba na naoga, paada ya ya kuoga, nachukua kitabu zangu naanza kusoma pole pole.

Katika kazi yangu, ni natamani kufika hatua ya kwa msada wa kuaminika kwa watu wengi saidi, kusaidia kujifunza kufanya maamuzibola na kutatua changamoto za kila mtu au za kila siku kwa unafsi na pia kwa ufanisi.

Ndiyo, ninapenda saa sana, wakati nimeivaa au nikiwa kwa safari, nikitaka kuangalia, tumefika saa ngapi, badala kutoa simu mfukoni, ninaweza kugeuza mkono na kuangalia kwa saa yangu, halafu, ninaweza kujua vile, nitaendelea na safari zangu.

Kwa mwaka, mimi ninaweza kumaliza mwaka bila kuenda hospitali. Lakini, inalingana na hali ya mabadiriko ya weather. Ninaweza kugonjeka homa au nigonjeke kuumwa na kichwa. Iyo, inaweza nifanya niende hospitali. Lakini, hiz ugonjwa zingine, huwa hasinifanyi niende kwa hospitali.

Ninapenda kuwa mahali pa utulivu. Wakati sipo kazini, ninaenda kama msituni, ninakaa, nasikiza hewa na wimbo wa ndege, au ninasikiza matawi ya miti vile yanavyopigana pigana. Hiyo huwa inanifanya nitulie sana.

Mfumo wa simu ambao ninapenda sana ni WhatsApp, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, ata pia na Google Maps. Wakati ninapo enda safari, ndiyo niweze kujua, penye naenda na nisijepotea.

Vile navyo jenga mausiano na wafanya kazi wenzangu ni kukaa pamoja kushauliana. Kama kuna kina chenye hakiendi vizuri kwa kazi, tunakaa pamoja, tunasadiana, alafu, tunatatua hilo swala na kazi inaendelea vizuri sana.

Wakati kumetokea kashida kazini, tipa huwa na lengo kubwa sana na anakuwa na mda mrefu kwa sababu huwa tunakaa pamoja na tunaweza kuongea kuhusu hilo shida ambalo limetokea ndiyo tuweze kulirekebisha.

Ndiyo, mara nyingi sana, ninaweza kununua vitu kupitia simu yangu, na huwa inakuwa rahisi, inanipunguzia safari, na inanipunguzia pesa ya nauli. Sababu, nikinunuwa kwa simu, huwa inanifikia kwa haraka, na tena inanifikia pahali niko, bila kutoka kwa nyumba.

Ninapenda sana mbwa. Mbwa huwa inanisaidia sana kwa 'security' kulinda, mazingira na kuangalia kama kuna mtu mbaya au mwizi. Huwa inasaidia sana. Napenda sana mbwa kuliko paka. Ndio.

Sifa za kiongozi mzuri anaitaji kuwa na mchanga nyiko wa madhiri ujuzi na utu. Sifa muhimu. Kuna sifa mingi. Maono yangu ni kujua anakotaka kupeleka timu au shirika au hasa wakati wa mgumu, huluma na heshima kwa timu.

Ninapenda sana Cristiano Ronaldo Ambaye ni mchezaji bora na ni mchezaji ambaye anapenda mpira sana na anajua kile anafanya ako na magoli mingi sana ambaye ameingisa toka aanze kucheza mpira huyu mchezaji huwa nampenda sana.

Mtandaoni, ninapotizamia video ni Facebook, Youtube, Instaglam, TikTok na Twitter. Izo sehemu zote nimetaja, dizo huwa napenda kutizamia video kila wakati. Nikiwa nimepumzika.

Ndiyo, tena mara mingi ninapenda kunywa maziwa sana kwa sababu maziwa husaidia mwili na hufanya mtu anone kwanza kwa watoto huwa inakuanga mzuri sana maziwa ina proteins na inasaidia sana, maziwa ni mzuri zaidi.

Mara mingi inapendelea kusoma gazeti wakati nipo nyumbani au nikiwa nimetulia kazini. Kama ni muda wa kupumzika, ninaweza kuchukua gazeti na naweza kusoma habari. Au wakati kama sina gazeti, ninaweza kusoma mtandaoni pia.

Ndiyo, mala moja moja, ninapenda kuoga kwa maji ya moto, lakini, wakati kuna joto, kama mchana, ninatumia maji balidi. Bali, diyo hiyo maji, iweze kunisaidia mwili, nisikia kama nimetulia, na joto nisikia nijihisi kama nimeisha vizuri.

Wakati umeme unapokatika kwa sababu Wi-Fi yangu huwa inaenda. Ninapenda kuchukua simu na angalia au nasoma. Situmii kuangalia mavideo au filamu kwa sababu moto inaweza ikaisha kwa simu yangu. Hiyo wakati ninachukua kitabu nasoma au nasoma kwa simu yangu.

Nilikuwa napenda sana historia wakati nilikuwa shuleni. Nilikuwa napenda historia kwa sababu ilikuwa inanikumbusha na kunionyesha jinsi mababu zangu au wale waliotutangulia mbele, vile walikuwa wanaishi na vile walikuwa wanafanya. Nilikuwa napenda historia.

Maramingi mchana ninapenda kula mchele, mchele nyama au mchele mahalagi ninapenda sana mchana ila usiku siezi nikatumia mchele tena. Natumia ugali au vitu zingine lakini maramingi mchana huwa natumia mchele kabisa.

Ninapiga picha mara mingi sana. Au wakati nimeenda kutembea, au nikienda msituni, ninaweza kupiga picha nyingi sana. Kwa siku, huwa napiga mara kama kumi. Picha. Picha huni bamba na ninakuwa na kumbu kumbu.

Mafunzo ya kazi ambayo ya menisaidia sana ya liyokuwa msaada mkubwa zaidi ni yale ya nayolenga ujuzi kwa vitendo. Si dhari ya, si dhari ya tu. Mafunzo ya utatuzi wa matatizo ya nanifanya kujisaidia, kuchambua changamoto na kupata suruhisho kwa halaka.

Ndiyo, nimewai kufikiria kuanzisha biashara zangu, ila pesa nilikuwa nayo haikuweza kunitosha, ikabidi nimeomba msaada wa ushauri kwa wale ambao wako biasharani ndio waweze kuniambia siri ni gani ndio niweze na mimi kuanza kuekeza kwa biashara.

Ndio, maranyingi huwa napenda kutembea kwa migu. Ndio, niweze kunyoosha mishipa na niweze kutembea vizuri na kufanya kama zoezi. Ni napenda kutembea sana kwa migu. Ndio, huwa inanisaidia. Itafanya nijihisi kama nikosawa kwa kuona watu wengi. Au, kusikia miungurumo ya gari nikiwa kwa migu.

Nikiwa kazini, vile ninaposhugurikia udaifu wangu ni kujijua na kuchukua hatua maksudi. Kire ambacho ninafanya ni kuomba marejesho kutoka kwa wengine bila kujihami. Na pia na kushirikiana na wengine wenye nguvu katika maeneo. Iyo, niriyo dhofika.

Ndiyo, vipuli napenda kuvaa, na tena huwa zinanifanya nipendeze sana, najiona kama niko sawa, na nakuwa nimependeza zaidi. Kwa kwa mimi, pande wangu, huwa napenda sana, napenda kuvaa vipuli kabisa, ndiyo nijione kama nimependeza.

Wakati ninahitaji msaada kazini, kama kuna mkubwa wangu, nina mkaribia na kumuelezea nini ninachonifanya niwe nahitaji hiyo msaada. Halafu pia yeye, kama ataweza, huwa ananisaidia. Kama hata nisaidia, nitaweza kushirikiana na wafanya kazi wenzangu. Tuweze kutatua swala hilo.

Wakati niko na wenzangu, kama wanahitaji kunishauri, uwa na wasikiliza kwanza, nasikiliza kila mmoja kwa maoni yake. Halafu, nina kwenda kwa nyumba au sehemu ingine, peke yangu, naanza kutafakari kwa kila mmoja vile alivyo niambia. Halafu, baada ya hiyo, ndio naweza kuchukua hatua au na kujua ni nani amenia shauri vizuri.

Ninapata abari kupitia teknolojia au kupitia kwenye tv na au kusoma gazeti. Ninapenda sana kusikiza ledio. Maramingi huwa napata abari kusikiza ledio nikiwa nimetulia nyumbani.

Kile ninacho kifanya kwa kuwatia moyo wenzangu ni kuwashauri kuwapa ushauri ya kutosha, na kuwaambia wasikate tamaa katika maisha. Kwa sababu ni sipowaambia wataendelea kukaa upweke, ila nikiweza kuwashauri, wengine huwa wananisikiza sana.

Wakati nilienda nchini China, niliweza kupewa konokono. Hio chakula haikuweza kuwa tamu kwangu kwa sababu nikuwa najua kono-kono ni mdudu ambao unaweza kutembea na pia si kuwa natarajia kama naweza nika kila. Lakini sikufurahia.

Nikiwa nyumbani na niwe nina furaha ninasaidia kupiga deki kuosha vymbo, au kufua manguo na kupiga story na marafiki zangu au mke wangu au pia na mtoto wangu najiskia raha kwa kuwa naongea na familia yangu.

Mala nyingi sana, wakati nimeenda soezi, uwa ninapeta sana kukimbia. Kukimbia hunifanya, nishihisi kama nikosawa, mwili yangu ikosawa, kama sijashikana uni, au inanisaidia kwa kutoa mafuta mingi mwirini kukimbia ni vizuri sana.

Kulingana na wakati kukiwa na jua kali, huwa natumia mwamvuli au naenda kwa kivuli. Wakati nipo kazini, huwa nachika sana ndio niweze kupata riziki. Na kama nime niko kwa njia au kwa barabara natembea, huwa najaribu kuharakisha au unavaa kofia.

Kumbukumbu nzuri ambayo niko nayo za shule, ni ile wakati tulikuwa tunapewa karatasi, ambazo tuliweza kufanyia mtihani. Nikijuwa nimefaulu hiyo mtihani, nilikuwa natamani sana kupata karatasi, ndiyo niweze kujua matokeo yangu ni yapi, na kama sijafeli.

Kuringana na kwenye niko kwa sasa, hali ya hewa, iko vizuri sana, iko na kaupepo, na pia iko na joto kwa mbali, joto jepesi sana, na pia mawingu kidogo, mchana bila mvua kubwa mara nyingi, ingawa hali inaweza kutofautiana kidogo, kulingana na sehemu ya mji au kijijini.

Mara nyingi ninacheza na mtoto wangu wakati nipo nyumbani ninapenda kucheza sana na mtoto wangu. Au ninacheza na mke wangu sana. Ndiyo tukue na fulaha kwa nyumba lakini huwa ninapenda sana kucheza na mtoto.

Ndio. Nimewahi kufuga mnyama, nilifuga mbwa. Mbwa ndio mana nampenda sana kwa sababu anaweza kulinda boma na kufanya wezi wasiweze kuingia. Ninapenda mbwa sana na ndiyo niikuwa nafuga.

Kwa mawasiliano, kipao mbele ni kuhakikisha kwamba ujumbe unaelekea kwa uwazi na pia kwa wakati mzuri sana na kwa heshima. Hii inasaidia kuzuia mchanganyiko, migongano au kupoteza muda wakati tuko kazini.

Kwa maisha yangu, nimejifunza kuheshimu. Kuwa na heshima kwa kila mtu. Hiyo inanifanya niweze kuishi vizuri na watu. Na pia inanifanya niweze kujisikia raha kwa sababu nikimshauri we mtu, huwa watu wengi wanahitaji niweze kuwa na washauri.

Ninapenda sana kusafiri na GPS kwa sababu huwa inanisaidia na kunionyesha njia. Sahihi ambayo ninaweza kupitia, pia kupotea. GPS huwa nzuri sana wakati niko kwa safari, huwa naitumia sana.

Mimi huwa napenda kusimamia na pia wakati nikonashida au nikiwa nakashida fulani ambapo naona sitaweza kurekebisha huwa natafuta msimamizi wangu au ananisaidia kwa kurekebisha au kutatula swala hilo.

Ndio, kwa mara nyingi sana. Ni napenda kusikiza ledio. Kwanza wakati, wakati wa habari. Hapo, ndipo huwa napenda kusikiza ledio sana. Au, nikitaka kusikiza mziki au vitu zingine. Lakini sana sana, napenda ledio tukiwa wakati wa habari.